Jee, unaweka picha zako mitandao ni? Ndiyo, naweka picha zangu kwenye mitandao. Kwa vile kwenye mitandao ni kona akaunti yenye naeza tumia kuongea na marafiki zangu na pia naeza wasiliana na watu wengine. Na pia kama mtu mwenye nafanya biashara, lazima nitumie mitandao kama njia ya kuitangaza au kumarket products zangu.

Kazi gani ya nyumbani unayoichukia? Kazi ya nyumbani ambayo ninaichukia ni kazi ya kuosha vyombo. Kwa vile naosha vyombo kila asubuhi na kila jioni. Na kuanga wakati huo nafaa kujitayarisha kwenda kazi. Kwa hivyo ina nichelewesha. Napo taka kujitayarisha kwenda kazi. Na pia kuosha vyombo jioni nikirudi kutoka kazi nakuanga nimechoka.

Unafanya nini wakati umeme unapokatika? Wakati ambapo umeme umekatika mara nyingi napenda kuzima kompyuta yangu au simu yangu kwa vile umeme unapokatika haujui umeme huo utarudi wakati gani. Kwa hivo nazima simu na kompyuta yangu ili kuweza kuekeza moto ambao uko katika kompyuta ama iko kwenye simu. Na pia kwa sababu nazima simu nachukua huo muda kufanya vitu zingine kama vile labda kuenda kutembea au kuenda kwenye shamba, kufanya kazi ndogo ndogo, kusafisha nyumba. Na tumia huo wakati ambao umeme umepotea kufanya kazi zangu zingine ili umeme unaporudi niweze kutumia kompyuta yangu na pia niweze kutumia simu yangu. Kwa hivyo mara nyingi umeme unapokatika Naweza kuwa naenda kupika au naenda kwenye shamba au naenda kusafisha nyumba au kutayarisha chakula na kadhalika.